Naam, nilikuwa napenda kucheza sana na wanarika pia nilikuwa napenda kuimba, kutembelea mbuga pia nilikuwa napenda kucheza mchezo kama vile soka na nilikuwa napenda pia kuwatembelea wagonjwa hospitalini na wazee.

Naweka neno siri yangu salama kwa kutumia mchanganyiko wa nambari, herufi na alama. Pia naweka neno siri yangu salama kwa kutoanika mitandaoni na sehemu ambazo ni za wazi.